Kwa upande wangu, kipaumbele kikubwa kazini katika mawasiliano ni uwazi na heshima. Huwa nahitaji kuwasiliana kww njia iliyo wazi ili kila mtu aelewe kinachotarajiwa, kupunguzika mchanganyiko na kusaidia kazi ifanyike kwa ufanisi pia huweka mkazo katika kusikiliza kwa makini kwa sababu mawasiliano si kuzungumza tu, bali ni kuelewa wengine pia. Nikisikiliza wenzangu, ninaweza kushirikiana nao vizuri zaidi na kutatua changamoto kwa haraka. Zaidi ya hayo, kuhakikisha ujumbe wangu unaendana na hali ya kazi kwa wakati unaofaa na kwa lugha yenye staha. Kwa ujumla naamini mawasiliano mazuri kazini hujengwa juu ya uwazi kusikiliza na kuheshimiana. Kwani mambo hayo huchangia mahusiano mazuri ya kikazi na mafanikio ya pamoja.

Kwa siku ya leo, wazo langu zuri ni kuchukua muda mfupi kujitathmini na kupanga atuwa ndogo za mbele. Ata kama ni dakika chache tu, kuandika mambo matatu muhimu ninayotaka, kutimiza leo hunisaidia kuwa na mweleko ya kufanya siku iwe na maana zaidi. Pia hujitahidi kufanya tendo moja jema, hataliwe dogo, kama kumtia mwoyo mtu, kusaidia pale inapo wezekana, au kusema neno jema. Mambo madogo kama haya huleta furaa kwangu na kwa wengine. Zaidi ya hayo, hujikumbusha kujiangalia mwenyewe kunywa maji ya kutosha kupumzika kidogo na kuchukua pumzi ndefu pala ninapohisi kuchoka. Kwa ujumla, wazo langu ni kuishi leo kwa makusudi kuchukua hatua ndogo zenye maana na kudhamini kila fursa ninayopa.

Wakati napohitaji msaada kazini, uanza kwa kutambua wazi ni eneo gani hasa linalonipa changamoto. Baada ya hapo, huwa namkaribia mwenzangu au msimamizi wangu kwa heshima na kumueleza tatizo langu kwa uwazi. Kwa sababu naamini kwamba msaada sio udhaifu, bali ni sehemu ya kujifunza na kukua. Pia, hujitahidi kusikiliza ushauri ninaopewa kwa makini kisha kuutumia kwa vitendo ili kuboresha utendaji wangu. Kama kuna jambo sijaelewa vizuri, huwa nauliza maswali ya ziada hadi nipate ufafanuzi kamili. Kwa ujumla, huona msaada kazi ni kama fursa ya kujifunza kujenga mahusiano mazuri ya kikazi na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi. Kwangu, mawasiliona ya kazi na ushirikiano ndiyo msingi wa kufanikiwa pamoja.

Kwa upande wangu, napendelea kusafiri kutumia GPS kuliko ramani ya karatasi kwa sababu hunipa mwongozo wa moja kwa moja na kunisaidia kuokoa muda. GPS hunionyesha njia kwa wakati halisi hunijulisha kuhusu mabadiliko ya barabara au msongamano wa magari na hunipa uhakika zaidi hasa ninapokwenda sehemu nisizozoea. Ata hivyo, ninaona ramani pia ina umuhimu wake. Ramani hunisaidia kuelewa mwelekeo wa jumla wa maeneo na kunipa pichapana ya safari nzima. Hunifundisha uvumilivu na kunifundisha nitumie akili zaidi katika kupanga njia. Kwa ujumla, napenda kutumia GPS kwa urahisi wa safari za kila siku. Lakini pia huthamini ramani kwa sababu hunijengea uelewa wa mazingira. Kwangu mchanganyiko wa vyote viwili ni bora. GPS uniungoza hatua kwa hatua na ramani hunisaidia kuelewa ninakotoka na ni nakoelekea.

Kwa upande wangu, napenda kufanya kazi pekee yangu na pia kufanya kazi na wengine. Kwa sababu kila njia ina faida zake kulingana na aina ya kazi inayofanyika. Napo fanya kazi pekee yangu, hupata nafasi ya kujipanga vizuri, kujizingatia kazi kwa umakini, na kutumia mawazo yangu kikamilifu bila usombofu mwingi. Hii unisaidia hasa pale ninapohitaji kufanya maamuzi au kukamilisha majukumu yanayohitaji umakini wa hali ya juu. Kwa upande mwingine, kufanya kazi na wengine hunipa fursa ya kubadilisha na mawazo kujifunza kutoka kwa uzuefu wa watu tofauti na kujenga mahusiana mazuri ya kikazi. Ushirikiano hunifanya kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi na mara nyingi huleta suluhisho bora kuliko kufanya kazi pekee yangu. Kwa ujumla huamini kuwa uhusiano katia ya kufanya kazi pekee yangu na kushirikiana na wengine ndio njia bora zaidi. Kwa sababu kila hali ina mahitaji yake na niko tayari kubadilika kulingana na kile kinacho hitajika ili kazi ifanikiwe na malengo yatimizwe.

Kazini ningependa kupata mafunzo yanayonisaidia, kukua kitaaluma na kibinafsi. Kwanza kabisa, ningependa mafunzo yanahusiana moja kwa moja na kazi ninayofanya. Ili niweze kuongeza ujuzi wangu, kufanya majukumu yangu, kwa ufanisi zaidi, na kuendana na mabadiliko ya teknolojia au mbinu mpya za kazi. Pia ningependa kupata mafunzo ya mawasiliano na kazi ya timu kwa sababu naamini kushirikiana vizuri na wengine ni msingi wa mafanikio katika sehemu yoyote ya kazi mafunzo ya uongozi na usimamizi nayo ni muhimu kwangu kwani hunisaidia kujenga kujiamini, kufanya maamuzi bora na kuwasaidia wengine kukua. Zaidi ya hayo, ningependa mafunzo yanayonifundisha namna ya kusimamia muda, kushugulikia changamoto na kubaki kwenye motisha hata katika mazingira yenye shinikizo. Kwa ujumla, ninatamani mafunzo yanayo yatakayonifanya niwe mfanyi kazi bora zaidi, mtu mwenye mchango chanya kazini na pia kunisaidia kujiandaa kwa majukumu makubwa zaidi katika siku zijazo.

Kwa upande wangu, napendelea suruali kuliko sketi kwa sababu suruali hunipa uhuru zaidi wa kutembea, kufanya kazi au kushugulikia shughuli mbali mbali bila vikwazo. Suruali pia ni rahisi kuendana na hali tofauti za kazi au za kila siku na mara nyingi hunipa hisia ya starehe na uhuru wa mwendo. Hata hivyo, si kwamba sikubali sketi sketi pia ina uzuri wake, hasa kwa hafla maalum au wakati mtu anataka kuenesha mtindo wake kwa jumla, napendelea kuchagua mavazi yanayoniruhusu kustarehe na kufanya kila kitu ninachoitaji bila usumbofu. Na mara nyingi suruali ni chaguo rahisi na linalofaa zaidi katika hali nyingi.

Mimi huangalia baruapepe mara chache tu kwa siku, si kila wakati. Kwanza napenda kuzingatia kazi zangu zinazohitaji umakini bila kuingiliwa mara kwa mara. Kuangalia baruapepe kila wakati kunanichanganya na kuna punguzo fanisi. Kwa kawaida, huangalia asubuhi kwanza kisha mara nyingine katikati ya siku na mwishoni mwa siku kabla ya kumaliza kazi. Hii hunipa nafasi ya kupanga majibu ya busara, kufanya kazi kwa utulivu na kuhakikisha kwamba sifanyi kazi chache tu haraka bila mpangilio. Zaidi ya hayo, napenda kutumia baruapepe kwa uangalifu kama chombo cha mawasiliano rasmi, badala ya kuwa mtu anayesubiria kila dakika. Kwa hiyo, napendelea kupanga muda maalumu wa kuangalia baruapepe na sikuingia kila mara ili kudumisha tija na utulivu kazini.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi huwa natumia muda huo kupumzika kidogo na kujikusanya. Mara nyingi napenda kunywa chai au kahawa kidogo, labda kula vitafunwa kidogo ili kupata nguvu. Pia napenda kuzungumza na wenzangu, kubadilishana habari zisizo rasmi, ama kucheka kidogo ili kupunguza msongo wa kazi. Wakati mwingine, nikipumzika kidogo ninatumia muda huo kutembea kidogo au kufanya mzoezi madogo ya mwili, ili mwili wangu usiwe mkali kutokana na kukaa muda mrefu. Kwa ujumla, napenda kutumia mapumziko yangu kwa njia inayonisaidia akili na mwili wangu, kurudi kazini ukiwa na nguvu. Mtazamo safi na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Mimi kwa kawaida napenda kuandika kwa mikono. Ninaona kuandika kwa kalamu na daftari kuna nisaidia kufikiri vizuri na kueka mawazo yangu kwa utulivu. Inanisaidia pia kukumbuka mambo vizuri zaidi kwa sababu akili inashirikiana zaidi na mwili wakati wa kuandika lakini pia kuna wakati napenda kutumia kompyuta, hasa nikihitaji haraka kuandika maandiko marefu au kurekebisha makosa. Kwani kompyuta inarahisisha haraka na kunipa nafasi ya kuhariri kwa urahisi, kwa hivyo. Ninapenda kutumia zote mbili. Kulingana na hali, kuandika kwa mikono ni kwa kuandaa mawazo kwa utulivu. Na kompyuta ni kwa uharaka na ufanisi.

Wakati wa likizo, mimi hujaribu kujitolea kupumzika na kufurahia muda wangu. Mara nyingi napenda kutumia muda huo kwa shughuli zinazoniweka mbali na kazi, kama vile kusoma vitabu, kuangalia filamu au kipindi kizuri, na pia kutumia muda na familia na marafiki. Pia napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo ili kuimarisha mwili na akili zangu. Likizo pia ni muda mzuri wa kujifunza mambo mapya kama kupika kitu kipya au kujaribu huwimpia. Kwa ujumla ninajistawisha kwa kupanga muda wangu vizuri nikihakikisha napumzika kweli lakini pia ninajifanya niwe na shughuli zinazo nifurahisha na kunisaidia kukuwa binafsi.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hujaribu kwanza kupumzika kidogo na kuchukua muda kutulia. Mara nyingi napumzika kwa kuchukua pumzi ndefu kutembea kidogo au kunywa maji au chai ili kuondoa mawazo mengi yanayonizunguka. Pia napenda kupanga tena kazi zangu kuangalia ni lipi inayoweza kutekelezwa kwanza ni ipi inaweza kusubiri ili kupunguza pressure. Mara nyingine napenda kuzungumza na wenzangu kwa staha, kubadilishana mawazo au msaada. Kwani ushauri wa mtu mwingine, unaweza kupunguza mzigo kwa ujumla. Mimi hujaribu kuthibiti msongo kwa njia ya utulivu na kupanga kwa busara. Ili niweze kurudi kazini nikiwa na akili safi na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.